Jirani mwema kwangu ni yule anayejali kusaidia wakati wa shida na kuheshimu mipaka ya wenzake. Hapaswi kuleta kelele zisizo na lazima au kuingilia mambo binafsi ya wengine. Mfano ni jirani anayelinda usalama wa mtaa na kusalimiana kwa uchangamfu kila siku.

Nafikiri kufanya kazi mbali kunaleta fursa za kiuchumi na maendeleo binafsi hata hivyo, uhusiano wa karibu wakifamilia na utamaduni hupotea katika familia yetu, uzoefu huu umetufunza kuvumilia mbali mbali ingawa, musongo wakutengana na wapendwa wetu kubaki kuwa changamoto kubwa siku zote.

Mtaa mzuri zaidi niliyowai kuona upo mjini London. Barabara zake zilikua safi ya ajabu, zimepambwa kwa majengo ya kale yenye usanifu wa kupendeza na taa za kuvutia kak usiku. Nilipo kuwa nikiutazama, nilijisikia amani kubwa, furaha tele na kuvutiwa na utulivu pamoja na urembo wake wa kipekee.

Usafiri umebadilika kwa kuongezeka kwa teksi za mtandaoni na nauli kupanda kutokana na bei ya mafuta. Mabadliko haya yanaathiri mipango yangu kwa kunilazimu kupanga bajeti kwa makini zaidi. Kuondoka nyumbani mapema ili kuepuka msongamano na wakati mwingine kutumia usafiri wa umma ili kuokoa fedha.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni The Lion King. Napenda sana jinsi inavyo onyesha ujasiri, familia na safari ya kujitambua kupita maisha ya simba. Muziki wake unasisimua mno na picha zake ni za kuvutia sana. Kila mara, ninapo itazama hunipa hisia za furaha, kunikumbusha umuhimu wa kuwajibika na kunifundisha kutokata, tamaa, hata wakati wa changamoto ngumu.

Neno basi kwangu linamaana mbalimbali na litumia kurejelea usafiri wauma waabiria au kama kiunganishi kinachomaanisha kwa hivyo au hitimisho. Pia mimi hulitumia kukubali jambo kuamuru mtu ahache au kutuliza mjadala unapoisha kwa kusema basi inatosha.

Katika eneo letu, sisi husimulia ngano za sungura mjanja na fisi mlafi ili kufundisha maadili pia, wazee wetu hutuhadithia ngano za vizazi vilivyopita, mashujaa wa kale na asili ya jamii yetu, ambazo zinanisaidia kuthamini utamaduni wetu na kuheshimu busara ya zamani.